Mimi nahisi vizuri kupanga na kusubiri kwenye mstari kwa kuwa ikiwa ungependa kuhudumiwa kwa haraka vile inavyowezekana bila matatizo mengi inafaa kuwa ufuate taratibu na kwa kufuata mstari ama kwa kusubiri mstari utakuwa kwenye utaratibu ambao unafaa na mambo yako ama kile ambacho nataka kukifanya kitafanyika kwa haraka.

Ndio napenda kupanda milima. Eneo ambalo ninatokea kama eneo la Mount Kenya kuna milima mingi. Na milima hii ni baadhi ya mahali ya ambapo tunaka. Na kwa hivyo bila kupenda, mimi napenda kupanda milima kwa kua niweza kuwa nikipanda milima. Tangia nikiwa mtoto mdogo.

Ili kuweza kuhimiza ushirikiano katika timu, kitu cha kwanza mtu amba anafaa kufanya ni kuhakikisha mambo yote ambayo yanafanyika kwenye timu hiyo yanajulikana na kila mtu Kitu cha pili ni kuwa na kuhakikisha ikiwa kuna kosa limefanyika yule ambaye amekosea, anafaa kuelezewa wapi amekosea na ni vipi ataweza kurekebisha makosa ya kwake.

Kama mara tano hivi Ikiwa ni zile kidogo kwa kuwa mara mingi kazi ambayo nafanya inahitaji kuwasiliana kwa wingi kama hapo inamaanisha kutakuwa na barua pepe nyingi zaidi ya tano Lakini huwa sikosi barua pepe kama tano kila siku.

Niliamka, nikasugua meno, nikaoga, nikapika chai, nikajitayarisha na kwa kupiga pasi nguo zangu kabla nitoke niende kazini na nikachukua muda kufanya marekebisho kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya jana.

Kitu ambacho kinanifurahisha sana ni kuwa karibu na mtoto wangu, kwa kuwa tunapenda kufanya mchezo, na pia kama mzazi wakati wakaribu na mtoto wako Ukiona akikuwa, ukiona akicheza ni kitu ambacho kina kufurahisha na kina kufurahisha nyoyo sana.

Napenda joto kukua wakati wowote kuna baridi huwa nashikwa na mafua na vitu haziendi vizuri sana Kwa hivo wakati kuna joto mtu anaeza kulala kwa amani kulala bila kujifunika sana na kuhakikisha pia unaweza kutoka nje ukaenda kujivinjari wewe na marafiki zako kwakua wakati kuna baridi Hata kushiriki na marafiki zako inakua ngumu kidogo.

Napenda kula ugali, nyama na managu kwa kuwa ni chakula ambacho kinanishibisha vizuri, ni chakula ambacho nakipenda na wakati wowote nakula hiki chakula huwa sihisi nja keshoe na mchana kutwa nashinda nikiwa mwenye nguvu na stadi.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata nikiwa kazini ni mafunzo ya kuendesha gari. Kwa mda mrefu nimetamani kuwa dereva na nafanya kazi mno sana wakatiwa sasa ili ama na jitahidi sana ili kuwakikisha bada ya mwaka mmoja miaka miwili niko na gari langu ambalo onda kwa naweza kujibewa mwenyewe kwelekea kazini. Na kwa sababu kazi ambayo naifanya inahusiana na usafiri Ningependa sana kujifunza kuwa dereva mahiri.

Ndiyo, napenda kupika kila siku Nimejifunza kupika tangu nikiwa mtoto Najua kupika aina mingi sana ya chakula na chakula kile ambacho napenda kupika ni kama ugali managu, nyama Pia naweza ama najua kupika chapati Najua kupika mchele, najua kupika biryani, najua kuchoma nyama na mambo mengi, kukua nimejifunza kupika kwa muda mrefu na nimekuwa nikijipikia Kwa mudawa zaidi ya miaka 25 Tangia sasa.

Nigependa kuona wanawake wakipata nafasi sawa na wanaume kwa kuwa ni maeneo mengi ambayo bado wanawake hawana nafasi sawa na wanaume na hii inachangia wanawake kujiona kama sio watu muhimu katika maisha na katika jamii na hicho ni kitu ambacho ningependa sana kukiona kwa wakati wa uhai wangu.

Ndiyo, nimefanya kazi ya kujitolea Haswa wakati wa msimu wa krismasi huu unakuwa ni wakati wa kurudisha shukrani na kufanyia jamii kazi Haswa mwaka kama huu nimefanya kazi mara mbili ya kujitolea Kwanza kuenda kwenye orphanage kupikia watoto, kuwalisha, kuwavisha na kuwafunza mambo kadha wa kadhaa na ya pili nikusaidia kuokota taka katika ule mji ambao natokea.

Napenda kusimamia kwa kuwa nimekua niko na experience ya miaka mingi na kufikia sasa nimekua nikisimamia watu kwa muda mrefu sana na kwa hivo kila wakati iko na kazi napenda kuwa katika nafasi ya kusimamia wale wengine kwa kuwa ni kitu ambacho nimekifanya kwa muda mrefu.